Mimi hujenga mahusiano na wafanya kazi wengine kwa ushirikiano heshima na mawasiliano wazi. Napenda kusikiliza maoni yao kuwasaidia pale inapo hitajika na kushirikiana kwa pomoja kufanikisha malengo ya kazi. Pia hujaribu kujenga uelewa na wa kibinafsi kushirikisha furaha ndogo au mafanikio. Na kuonyesha shukran au pongezi pale inapofa. Hii yote hufanya mahusiano kwa dhabiti na ya kuaminika.

Mimi huhifadhi pesa kwa kupanga matumizi yangu, kuweka bajeti na kuweka akiba mara kwa mara. Napendelea pia kuweka akiba kwenye akaunti yangu ya benki au chombo salama cha kifedha ili kuhakikisha pesa zipo salama na zinakuwa kidogo kidogo. Kwa maneno mengine, mimi huzingatia kuepuka matumizi yasiyo ya lazima na kuwekeza pale inapowezekana ili kupata faida ya baadaye.

Mimi napendelea kusoma zaidi kuliko kuandika kusoma kunanifungua mawazo, kunipanua uelewa wangu, na kunanifanya nijifunze mambo mapya kuhusu dunia, watu na historia. Hata hivyo pia napenda kuandika mara kwa mara, ili kuelezea mawazo yangu, kuhifadhi kumbukumbu na kushirikisha wengine yale niliojifundisha.

Ndio, mimi huvaa miwani, napenda kuivaa kwa sababu huwa inanisaidia sana kwa kusoma, kuona kwa uwazi na kulinda macho yangu, pia baadhi ya miwani huwa na mtindo, unaongeza mvuto, unaongeza mvuto wangu na kuifanya sura yangu ionekane, kuwa nzuri zaidi kuliko wakati sijaivalia ile miwani.

Mimi hujitunza kwa kula chakula chenye lishe, kufanya mazoezi mara kwa mara na kupumzika vya kutosha. Pia uhakikisha nina usingizi mzuri nashughulika na afya ya akili na kuzingatia usafi wa mwili na mazingira. Hii yote hufanya nijisikie mwenye nguvu mwenye afya na tayari kushughulika changamoto za kila siku.

Nikipenda kustarehe mimi hufanya mambo tulivu na yanayo niacha na furaha. Kwa mfano, napenda kusoma kitabu kizuri, kusikiliza mziki, kutuzama filamu, au kutembea kwenye mandhari tulivu. Wakati mwingine pia nakaa na marafiki au familia kucheka na kushiriki hadithi au chakula kizuri, jambo linalo nifanya nijisikie mtulivu, furaha na amani ya ndani.

Mimi husherehekea mwaka mpya kwa kupanga hafla ndogo na familia au marafiki wak karibu. Tunapiga msisimko wa kuukaribisha mwaka mpya, kula chakula kizuri na kucheka pamoja pia napenda kufikiria mafanikio ya mwaka uliopita, kuweka malengo mapya na kujiandaa kisaikolojia na kiroho kwa mwaka unaokuja, sherehe hizi hunifanya nihisi furaha, matumaini na motisha na kuwa tayari kwa mwaka unaoanza.

Mimi hukamilisha kazi kwa wakati kwa kupanga kwanza kila kitu, kuweka vipaumbele, kugawanya kazi sehemu ndogo ndogo. Pia hufanya kazi kwa umakini bila kushughulishwa na vitu vinavyoweza kunisumbua. Na mara nyingine hufuatilia maendeleo yangu ili kuhakikisha kila hatua inafanyika kwa wakati unaofaa. Njia hii hunisaidia kuwa na tija na kumaliza kazi bila msongo wa mawazo.

Ninapo kuwa nyumbani na najisikia furaha. Mimi hupenda kupumzika kwa utulivu. Mara nyingi husikiliza muziki kutazama filamu au kipindi ninachokipenda. Na wakati mwingine kusoma au kuandika kidogo. Pia napenda kukaa na familia kuzungumza kucheka na kushiriki chakula pamoja jambo linalonifanya nijisikie amani shukrani na kuridhika.

Mimi napenda kukaa na marafiki zangu tukizungumza na kucheka, kushiriki chakula au kinywaji. Na wakati mwingine kucheza michezo au kutazama mechi pamoja. Pia napenda kufanya mambo rahisi kama kutembea, kusikiliza muziki au kupanga mipango ya baadaye. Muda huu hunifanya nijisikie furaha, kuungwa mkono na kuimarisha urafiki wetu.

Mimi napenda kuamka na jua na kulala mapema kwa sababu hunisaidia kuwa na ratiba yenye mpangilio mzuri kuamuka na jua hunipa muda wa kupanga siku yangu kwa utulivu na kuanza shughuli nikiwa na nguvu huku kulala mapema hunihakikishia usingizi wa kutosha ili mwili na akili vipumzike hali hiyo hunifanya nijisikie mwenye afya, mwenye umakini na mwenye tija zaidi.

Mimi napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi. Sababu ni kwamba habari mtandaoni zinapatikana haraka, ni rahisi kufikia, na mara nyingi ina picha, video au uchambuzi wa kina. Pia ninaweza kuchagua mada ninayoipenda. Kusoma vyanzo mbalimbali na kuendelea kupata habari mpya kila wakati. Jambo ambalo ninafanya uzoefu wa kusoma uwe wa kufutia zaidi.

Ndio, mimi huweka picha zangu mtandaoni mara chacha, lakini kwa makini, napenda kuhakikisha picha hizo zinaonyesha tu kile ninachotaka kushirikisha. Hazivunji faragha yangu, na ziko kwenye majukwa salama. Hii hunisaidia kuonyasha maisha yangu kwa njia nzuri, bila athari za mtandaoni.

Mimi nilijihisi uvumilivu na mara nyingine kidogo kwa kuchoshwa wakati na subiri kwenye mstari hata hivyo, napenda kutumia muda huo kufikiria kupanga mambo ya siku au kusoma kitu kidogo ili wakati usiwe na hasara kwa ujumla, na subiri kwa subira na kujaribu kudumisha mtazamo mzuri ili muda upite kwa haraka zaidi.

Mimi hushiriki katika jamii yangu kwa kushirikiana na wengine katika shughuli za kijamii. Kusaidia pale inapohitajika na kutoa mawazo au mchango wangu katika miradi na maendeleo. Pia hushiriki katika kazi ya kujitolea, kuhudhuria mikutano ya jamii na kuhimiza ushirikiano. Amani na heshima miongoni mwa watu. Hii hunifanya nijisikie sehemu ya jamii na mwenye mchango chanya.

Mimi hushughulikia kazi za dharura kwa kufafanua kipaumbele chake kubaki mtulivu na kuchukua hatua haraka na kwa mpangilio. Kwanza nakagua hali yote nikitambua ni nini cha kufanya kwanza. Kisha nikichukua hatua zinazohitajika bila kupoteza mda. Pia hujaribu kushirikisha wengine pale inapofaa ili kuhakikisha kazi inafanikishwa haraka na kwa usahihi. Njia hii husaidia kupunguza msongo, kudumisha ubora na kumaliza kazi ya dharura kwa ufanisi.

Sherehe ninayopendezwa zaidi ni sherehe ya Krismasi. Napenda kwa sababu watu hushirikiana, kucheka, kula chakula kizuri na kutoa zawadi ndogo. Mandhari ya rangi, taa na mziki huifanya sherehe hiyo kuwa ya kipekee. Pia sherehe hiyo hunifanya nijiskia furaha, mshikamano wa kifamilia na amani ya ndani.

Mimi napenda hali ya utulivu na usalama wa mtaa wangu. Napenda pia watu wake wema na jamaa zinazojali mwenzake, mitaa tulivu na mandhari ya kijani. Sehemu kama maduka madogo shule na maeneo ya kucheza pia hunifanya nijiskie karibu na jamii furaha na urahisi wa maisha ya kila siku. Hii inafanya mtaa wangu kuwa mahali pa kipekee na pa kutaka kurudi mara kwa mara.

Timu ya mpira wa miguu ninayoipenda ni Liverpool FC. Nimeanza kuipenda tangu nilipoanza kufuatilia ligi ya Uingereza na kushuhudia jinsi timu hiyo inavyoshirikiana. Kushindana kwa moyo na nidhamu na kutoa mchezo wa kufutia. Mechi ya kushangaza ninayoikumbuka ilikuwa pale Liverpool ilipopindua matokeo na kushinda kwa goli la mwisho. Jambo lililonifanya nisisimka sana na kuhamasika na ujasiri wa wachezaji. Mchezaji niliyempenda zaidi ni Mohamed Salah kwa sababu ni mchezaji hodari mwenye kasi na anayeongoza kwa ubunifu na mshikamano uwanjani. Wakati Liverpool inapokosa kushinda, huhisi mimi huhisi masikitiko kidogo na hasira muda mfupi. Lakini pia ni fursa ya kufikiria ni nini kinaweza kuboreshwa na kuendelea kuunga mkono timu. Kikubwa ni kwamba bado ninaamini kwenye ushirikiano na nguvu za timu.

Mimi huhakikisha afya yangu nzuri kwa kula chakula chenye lishe, hufanya mazoezi mara kwa mara na kupata usingizi wa kutosha. Pia huzingatia usafi wa mwili na mazingira kupumzika wakati unahitajika na kudhibiti msongo wa mawazo kwa meditation au shughuli tulivu. Njia hizi hufanya ni jisikie mwenye nguvu, mwenye akili safi na tayari kushughulika kwa changamoto za kila siku.

Mchezaji nae mpenda zaidi ni Lionel Messi. Nampenda kwa sababu ni mchezaji hodari sana anae juwa mbinu zake za kipekee na anae angoza kwa mshikamano na nidhamu uwanjani. Mbinu zake za kucheza udhibiti wa mpira na uwezo wa kufanya goli kwenye nafasi ngumu hunifanya nisisimuke nifurahie mchezo na kumuheshimu kama mchezaji wa kipekee.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua ya waridi. Napenda harufu hii kwa sababu ni nzuri, yenye utulivu na inanikumbusha amani ya asili. Mara nyingi huhisi harufu hii nikiwa kwenye bustani ama pale mimea inpochipua pale nyumbani. Harufu ya maua ya waridi inanikumbusha wakati wa utoto nilipokuwa nikicheza kwenye bustani ya shuleni. Nyumbani na hunifanya nihisi furaha, utulivu na mshikamano wa karibu wa asili. Kila wakati ninapopata harufu hii, huhisi amani ya ndani na kumbukumbu nzuri. Za nyakati za furaha na starehe.

Kwa kawaida na chargi kifaa changu mara moja kwa siku, nikitumia sana hasa kwa mawasiliano kusoma habari au kutazama video. Wakati mwingine hufikia kuchargi mara mbili, ninapenda kuhakikisha battery iko juu ili nisiwe na wasiwasi kwa kifaa kuzima. Kwa fulana niweze kuendelea na shughuli zangu bila usumbufu.

Kumbukumbu nzuri ninayo kutoka utotoni ni wakati wa kucheza na marafiki jioni baada ya masomo. Tulikuwa tunacheza michezo ya kawaida kama mpira, kuruka kamba na kukimbizana bila wasiwasi wowote wa maisha. Nakumbuka kicheko uhuru na furaha ya kweli tuliokuwa nayo hasa pale wazazi walipotuona tukicheza kwa amani. Kumbukumbu hiyo ni kumbusho nyekevu wa maisha ya zamani, urafiki wa dhati. Furaha ndogo ndogo ambazo zilikuwa na maana kubwa.

Mandhari nzuri niliowahi kuona ni machweo ya jua. Kando kando ya maji ambapo, anga hubadilika rangi taratibu kuwa machungwa nyekundu na zambarau. Na mwanga wa jua huakisiwa juu ya maji kwa uzuri mkubwa. Upepo mwanana sauti ya maji na utulivu wa mazingira vilifanya wakati huo kuwa wa kipekee na wa kumbukumbu sana.

Ndiyo, napenda kwenda pwani. Napenda pwani kwa sababu ina utulivu na upepo mwanana. Sauti ya mawimbi huwa ina pumzisha akili na mandhari ya bahari hunifanya nijiskie huru na mwenye amani. Pia napenda kutembea ufukweni, kuangalia machweo ya jua na kufurahia hewa safi. Jambo linalo nisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kujistarehesha.

Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni fizikia. Ninalipenda kwa sababu hunisaidia kuelewa jinsi vitu vinavyofanya kazi katika ulimwengu wa kweli. Kama mwendo, nguvu na nishati. Pia hunifundisha kufikiri kwa mantiki na kutatua matatizo. Jambo linalonifanya nilione somo hili kuwa la kuvutia na lenye matumizi mengi katika maisha ya kesho.

Hapana, sina ndaya wa kufua nyumbani. Hata hivyo napenda wanyama na ndege, na mara nyingine ninafurahia kuangalia ndege katika bustani au wakiwa huru kwenye asili. Kuangalia ndege kunanipa amani, furaha na kumbukumbu nzuri za asili. Na pia kuna nisaidia kupumzika na kufurahia muda wangu wa starehe.

Mimi huangalia barua pepe angalau mara moja asubuhi. Na tena katikati au mwishoni mwa siku. Kulingana umuhimu wa kazi. Nikitumia barua pepe sana inaweza kuwa mara nyingi zaidi lakini ninaweka mpangilio ili nsikose ujumbe muhimu na nisishukulikie barua sisizo za lazima. Hii husaidia kubaki na taarifa sahihi kudumisha ufanisi na kuthibiti muda wangu vizuri.

Mimi hutumia muda mtandaoni takribani masaa mawili hadi manne kwa siku. Kulingana na shughuli napendelea kutumia mtandao kwa kufanya kazi au masomo, soma habari na taarifa muhimu, mawasiliano ya familia, marafiki na wenzangu kazini, burudani kama video au muziki, mara nyingi hujaribu kuweka mipangilio ili kuthibiti muda. Mtandaoni kuhakikisha sifanyi kazi nyingi mtandaoni na kupumzisha akili pia.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu kwa sababu unipeleka kwenye ulimwengu wa kufikiria, unichochea ubunifu na kunifanya ni tafakari mambo kwa mtazamo tofauti. Hadithi za ajabu pia hunipa burudani, mshangao na mafunzo ya maisha na mara nyingi unifanya nijisikie kama nimesafiri mbali bila kuondoka mahali nilipo.

Ndiyo, mimi natumia mfumo wa salama wa vidole kwenye simu na baadhi ya vifaa vyangu. Napenda kwa sababu ni rahisi, haraka na salama. Husaidia kulinda taarifa zangu za kibinafsi na kuhakikisha kifaa kinatumika tu kama mimi na mimi. Pia hunipa amani ya akili na kuwa ninajua kuwa data yangu haijaharibiwa kufikiwa na mtu mwingina.

Ndiyo, napenda maua. Napenda kwa sababu ya na uzuri wa asili, harufu nzuri na huleta hisia za utulivu na furaha. Maua hunifanya ni jisikia ni mepumzika na karibu na asili. Na pia huongeza mvuto kwa mazingira popote yalipo. Iwe ni nyumbani bustanini ama kwenye hafla yoyote ile.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa wakati. Siki kubwa sana wala kidogo. Kina nitosha vizuri na kunipa nafasi ya kujisikia huru. Kuta zake zina rangi ya utulivu, kama kijivu, kilicho changishwa na rangi nyepesi ambayo unisaidia kupumzika na kulala vizuri. Kitanda changu ni cha kustarehesha chenye godoro laini, lakini imara kiasi. Kinacho nifanya nipate usingizi mzuri na kuamka nikiwa nimepumzika. Kutoka kwenye dirisha, naweza kuona nje kuna miti na sehemu ya mtaa. Hasa asubuhi uingia mwanga na jua laini unaofanya chumba kiwe na mwonekano mzuri. Kitu ninacho kipenda zaidi chumbani ni utulivu wake. Ni mahali ambapo naweza kupumzika, kufikiri, kusoma au kulala bila usumbufu. Chumba hiki nifanya nijisikie salama, utulivu na nyumbani kabisa.

Wakati kwa furaha, mimi na jifurahisha kwa njia mbali mbali, kushirikiana na marafiki na familia, kucheka, kuzungumza au kufanya shughuli pamoja. Kufanya jambo la burudani kama kusikiliza mziki, kutazama filamu au kucheza michezo midogo, kutembea au kuwa inje, kupumzika kwenye bustani, pwani au mahali penye mandari nzuri. Huji shughulisha na kipenzi changu. Kwa mfano kupika kitu kitamu, kuchora au kufanya mazoezi kidogo njia hizi hunisaidia kuboresha hisia za furaha, kuimarisha mshikamano na wengine na kufurahia kila wakati bila msongo wa mawazo.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni wakati nilipofanikiwa kufikia lengo nililolifanya kazi kwa muda mrefu. Iwe ni kumaliza masomo, kupata kazi, na kushinda changamoto kubwa. Tukio hilo lilinifundisha uvumilivu, kujituma na kujiamini. Na lilinifanya nitambue kuwa juhudi na subira huleta matokeo. Tangu wakati huo ninahisi furaha ndani ya ndani yangu na motisha zaidi. Nautumia uzoefu huo kama kumbusho kwamba naweza kukabiliana na changamoto nyingine zozote maishani.

Ndiyo, nanunua vitu kwa kutumia simu. Napenda kwa sababu ni rahisi, haraka na haina usumbufu wa kuenda dukani. Mara nyingi nanunua vitu kwa vya kila siku kama chakula, bidhaa za nyumbani au baadhi ya mavazi, na pia uangalia maoni ya bei mtandaoni kabla kufanya uamuzi. Hio usaidia kuokoa mda na kufanya manunuzi kuwa rahisi.

Mimi hujaribu kunywa maji angalau glasi sita hadi nane kwa siku, kulingana na shughuli au hali ya hewa. Kunywa maji kunanisaidia kubaki na nishati, kudumisha afya ya ngozi, kuondoa sumu mwilini na kufanya mwili hufanye kazi nzuri. Pia huwa naangalia kuhakikisha sipungui maji hata wakati wa shughuli nyingi au joto kali.

Sana sana mimi napendelea mahali pa kimya. Napenda kimya kwa sababu hunipa utulivu, nafasi ya kufikiri kwa utulivu, na kuzingatia kazi au masomo yangu vizuri. Pia kimya hunisaidia kupumzisha akili, kuondoa msongo wa mawazo na kufurahia muda wangu kibinafsi bila usumbufu. Hata hivyo mara nyingine napenda pia masherehe au mazingira yenye kelele kidogo. Lakini kwa kazi au mapumziko, kimya kinakua kipaumbele changu.

Mimi hupiga picha angalao mara chache kwa wiki, kulingana na matukio au mandhari ninayo ya penda. Napenda kupiga picha pale nikiona mandhari nzuri, hafla ya familia au marafiki, au wakati wa safari. Kupiga picha kuna nisaidia kumbuka kumbukumbu nzuri, kushirikiana na wengine na kuonyesha ubunifu wangu.

Natumia kompyuta zaidi kwa kazi na mawasiliano. Hii ni pamoja na kufanya kazi za ofisi kama kuandika ripoti, kupanga miradi na kuandaa taarifa. Kusoma na kupata taarifa mtandaoni kama habari, tafiti au elimu mawasiliano. Kutumia baruapepe, programu za kazi au mtandao ya kijamii kuwasiliana na wenzangu, burudani. Kutazama video, kusikiliza muziki au kucheza michezo midogo. Kompyuta hunisaidia kuwa na ufanisi kuokoa muda na kubaki na taarifa muhimu kila wakati.

Kitendo cha wema niliwahi kufanya ni kusaidia jirani yangu aliyekuwa na shida ya kubeba bidhaa nzito nyumbani. Nilimsaidia kubeba mzigo, kuweka salama ndani ya nyumba na kumhakikishia kwamba kuna mtu anayemsaidia. Kitendo hiki kilinifundisha furaha ya kusaidia wengine, mshikamana wa kijamii na thamani ya huruma. Baada ya kufanya hivyo nilihisi amani, kuridhika na furaha ya ndani kwa kuwa nilifanya kitu chenye maana kwa mtu mwingine.

Mimi husaidia jamii yangu kwa njia mbali mbali. Kama vile, kushiriki katika shuguli za kijamii, kama usafi wa maineo, upandaji miti, au kusaidia katika sherehe za kijamii. Kutoa msaada, wa elimu au maarifa. Kushirikisha watu wengine ujuzi wangu, kufundisha au kusaidia watoto na vijana kujifunza. Kusaidia wale wanao hitaji, kama kutoa chakula, mavazi au kusaidia jirani pale wanapo hitaji msaada, kuhimiza mshikamano kuandaa kushiriki kwenye mikutano, vikundi, hau shughuli zinazoongeza mshikamano wa kijamii. Kwa kufanya hivyo, ninafanya jamii yangu kuwa na mshikamano zaidi yenye msaada na yenye furaha na pia ninahisi kuridhika na dhamani ya kusaidia wengine.

Ningependa kuona jamii ikikua kuwa na mshikamano, maendeleo ya kiuchumi, elimu bora kwa wote, hapa kuna baadhi ya maendeleo ninayoyathamini ilimubora na sawa kwa kila mtu. Ili kila kijana awe na fursa ya kujifunza na kuendeleza ujuzi wake. Afya na huduma bora za jamii. Watu wote waweze kupata matibabu na ushauri wa afya bila kizuizi. Kushirikiana na mshikamano wa kijamii. Watu washirikiane kusaidiana, kushughulikia changamoto pamoja na kuondoa umaskini na migogoro. Ulinzi wa mazingira. Jamii iwe makini na utunzaji wa mazingira miti, maji na ardhi ili kizazi kijacho pia kifaidi. Fursa za ajira na biashara. Watu waweze kujitegemea kuunda biashara ndogo au kubwa na kuimarisha uchumi wa jamii. Maendeleo haya yote hunifanya nihisi tumeshirikiana na matumaini na jamii inakuwa salama na yenye furaha.

Kuhusu wasilisho, mimi ninaona ni changamoto lakini pia fursa kubwa. Wakati wa kuandaa na kutoa wasilisho, nahitaji kupanga mawazo vizuri, kuandaa hoja na kutumia muda kwa ufanisi. Wasilisho, humfanya mtu kujieleza wazi, kuonyesha ujuzi wake na kushirikisha taarifa au mawazo kwa wengine. Mara nyingi ninalihisi, msisimko au wasiwasi, lakini baada ya kutoa wasilisho vizuri, huhisi kurithika, kujivunia na motisha ya kuendelea kufanya vizuri. Kwa kifupi, wasilisho ni njia ya kuonyesha uwezo na kushirikisha maarifa au kuninufaisha kibinafsi.

Mimi hufanya yafuatayo kulinda mazingira hupunguza kutumia plastiki. Kutunza maji na umeme. Kuchagua usafiri wa kirafiki kwa mazingira. Kupanda na kutunza miti. Kuchangia au kuchukua hatua za kijamii. Shughuli hizi hunifanya nijisikie huchangia dunia safi yenye afya na yenye urithi bora kwa vizazi vijavyo.

Umewai kujaribu chakula cha kigeni kama sushi ya Japan, naipenda kwa sababu ni kipya na kenye ladha tofauti na kinaonekana kikiwa safi na cha kupendeza. Kujaribu chakula hiki hiki ili nifundisha kusoma ladha mpya, kuelewa tamaduni tofauti na kuwa na ujasiri wa kujaribu mambo mapya. Hata hivyo nilihakikisha nilijua vyambato vyote na jinsi ya kula ili kufurahia chakula kwa usahihi.

Ningependa kujifunza Kifaransa au Kijapani. Kifaransa kwa sababu ni lugha ya kimataifa na utamaduni mzuri wa fasihi sanaa na historia na kunisaidia kuwasiliana na watu wengi barani Ulaya na Afrika. Kijapani kwa sababu kina utamaduni wa kipekee teknolojia ya kisasa na fasihi ya kuvutia n. Kujifunza lugha mpya kuna nisaidia kupata mtazamo mpana, kuwasiliana na urahisi na watu wengine na kukuza ujuzi kibinafsi.

Ndio, napenda kuimba, hasa wakati wakujiburudisha au kupunguza msongo wa mawazo. Kuimba hunifanya nijisikie huru, mwenye furaha na mwenye utulivu. Hata kama ni mtaalamu, mara nyingi naimba nikiwa pekee yangu au nikiwa na familia na marafiki. Hasa nyimbo ninazozipenda au za kitamaduni. Kuimba pia hunisaidia kujieleza kihisia au kuongeza hali nzuri ya mwa.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili angalau, mara nne kwa wiki, kawaida asubuhi au jioni. Napenda mazoezi haya kwa sababu yananipa nguvu, hunisaidia kuwa na afya bora, kuongeza stamina, na kuondoa msongo wa mawazo. Mazoezi ya ninayo ya fanya ni mchanganyiko wa kuimba, kukimbia, mazoezi ya viungo, au stretching, na mara nyingine michezo ya shambani, au uwanja. Kufanya hivi kuna nifanya nijisikie mwenye afya, mwenye nguvu na mwenye motisha ya kuendelea kuwa na mwili na akili.

Ndiyo, napenda kupiga picha napenda kwa sababu inanisaidia kushika kumbukumbu, kufurahia mandhari na kuonyesha ubunifu wangu. Mara nyingi napiga picha kwa mazingira ya asili, familia, marafiki, au hafla ya kufurahisha. Kupiga picha kunanisaidia pia kufikiri kwa makini. Kutambua uzuri wa kila siku na kushirikiana kushirikisha hisia zangu kwa wengine.